Naam napunguza matumizi ya mifuko ya plastiki kwa kutumia vitamba, au vikapu badala ya mifuko ya plastiki. Pia napunguza matumizi ya plastiki kwa kuwepuka plastiki, na matumizi ya mara kwa mara vile vile napunguza kwa kutenganisha taka na kuchaka.

Ningependa kujifunza mambo mapya na saidi ya maisha bora na maendeleo haswa. Ngependa kujifunza ujuzi wa teknolojia za kisasa. Njia bora za kutunza mazangira uzuri ujuzi na wa kifedha na afya na mtindo bora ya maisha.

Naam napenda rangi tulivu na zenye kutuliza akili kwa kutawachumba changu aswa naapenda blue nyepesi mbao utuliza mawazo na kusaidia kupumzika vizuri pia napenda kuchanganya na krimu ambayo hiifanya chumba kuonekana angavu na kuwa.

Naam fanyi biashara bora zaidi kwa kawida sii mtu mmoja tu bali ni ule anaichanganya maono, nidhamu, ubunifu na maadili. Kwa jumla, mfanyi biashara bora zaidi huwa na maono ujasiri wa chukua hatari zinezo pimwa, nidhamu na bidii, ubunifu na kujifunza kila mara, uwadilifu na huduma kwa wateja wake.

Naam, napenda sana tabia zinazo jenga uhusiano mzuri, na heshima, kwa mfano, napenda ukweli na uaminifu heshima kwa wengine, unyenyekevu, huruma na moyo ya kusaidia, uwajibikaji, mawasiliano mazuri, na bidii na nidhamu.

Ndio, napenda mvua sana kwa sababu hutuliza akili sauti yake, hunifanya nijisikie mtulivu, hulisha mazingira kwa kusaidia mimea kukuwa, pia huletea watu mapumziko, wakati unaponyesha huwa lazimu watu kupumzika, vile vile kuwa na hisia za kipekee.

Naam nikizungumza kwa jumla nasharehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana kwa mfano kujitathmini nashukuru nakaa na watu karibu na kwa kukula chakula ninachokipenda pia na juu zawadi mara mingi.

Naam napanga wiki ya kazi kwa mpangilio na uwiano ili kazi ifanyike vizuri bila kuchoka kupita kiasi. Kwa mfano, najipanga mapema, nagawanya kazi kubwa, naweka vipaumbele, na kupanga muda wa kila kazi. Pia naacha nafasi ya mambo yaiso tarajiwa, na vile vile natenga muda wa kupumzika kwa kusudi.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni. Hasa kwa sababu ni rahisi na huokoa mda. Kuna ulinganisho wa bei. Kwa kuwa ni rahisi kulinganisha bei na kuchagua kilicho bora. Pia, kuna chaguo nyingi. Unapata bidhaa mbali mbali ambazo. Unahitaji kwa haraka na kwa ukaribu. Pia, unapata mapitia wateja. Kwa kupata maoni ya wengine hivyo. Kusaidia kufanya uamuzi mzuri.

Naam harufu ninaipenda zaidi, ni ile harufu ya mvua inaponyesha kwa mara ya kwanza, ile harufu ya udongo safi, ninaipenda kwa sababu hutuliza akili na kuleta hisia za amani, kumbusha asili na upya, hunifanya nijisikie nipo nyumbani.

Naam, kama ningechagua kinywaji kimoja ninachokipenda zaidi ningechagua kwahawa kwa sababu ni ina ladha ya kipekee ni raisi kupatikana katika maduka ya kibinafsi vile vile inaleta hisia nzuri kwa mwili ninapoikunywa pia inaleta ushangamfu na kutoa uchavu mwilini.

Na naipenda sana juisi ya embe. Hii ni kwa sababu, juisi ya embe inaladha tamu ya kiasili. Pia ina vitamin A na cha. Ambazo zinasaidia katika kinga ya mwili. Vile vile, juisi ya embe inaburudisha sana hasa. Kunapokuwa na joto jingi.

Naam napenda upepo wa asili sana kuliko AC kwa sababu una uhisi wa kawaida na utulivu, pia unasaidia kupumua hewa safi na vile vile haunipi baridi kali kighafla ikilingana na AC.